Ndoto yangu kubwa katika hii maisha ni kutengeneza pesa. Kutengeneza pesa nyingi. Na nikuwe na pesa ambayo haitawahi isha. Hiyo ndoto yangu kubwa katika hii maisha. Kwa sababu na chukia ufukara na ogopa umaskini. Kabisa, kabisa. Nowaday, ndoto yangu kubwa ni kutengeneza pesa. Kukuwa na mabiashara, kukuwa na nyumba za kukodisha kukuwa na vitu mengi cha muhimu ni hiusishe pesa naam.